Napendelea kusoma kuliko kuandika. Kusoma unipa nafasi ya kujifunza mambo mapia, kupanua mawazo yangu na kwelewa dunia kwa mtazamo tofauti. Pia napenda kusoma vitabu vya hadithi, kujiburudisha wakati ambao nina nafasi ya kuvisoma. Na pofungua kitabu au kusoma makala naisi akiliangu ikifunguka na marifa yangu pia yanaongezeka. Pia unisedia kupumzika na kujitafakari kwa kina hasa bada ya siku ndefu.

Habari mtandaoni kupitia tuvuti mbali mbali za kuwaminika kama vile BBC, Citizen Digital na Al Jazeera ama pia CNN Pia hutumia mitandao ya kijamii kama X ili iyokuwa Twitter na Instagram kupata taarifa za haraka. Ingawa huwa na chuja habari kabla ya kuziamini, mara nyingi napenda kulinganisha vianzo tofauti ili kupata habari sahihi na kamili.

Napenda sana kiki ya Salted Caramel hasa ile ya Art Cafe. Nafikiri Salted Caramel kwa kiswahili ni karameli ilio changanywa na chumvi kidogo. Nadhani, ina ladha tamu iliochanganyika vizuri. Ambayo huifanya iwe ya kipekee sana. Muundo wake laini na krimu wake hunifurahisha kila mara. Kila napopata nafasi ya kuenda Art Cafe. Keki hiyo huwa chaguo la kwanza bila kusita. Au pia keki ya vanilla, red velvet ama chocolate beer.

Wakati nahitaji msaada kazini, huwa nauliza wenzangu au msimamizi wangu bila kusita. Napenda kufafanua tatizo mapema ili lisikuwe. Pia hujaribu kutafuta suluhisho mwenyewe kwanza kabla ya kuomba msaada. Kuomba msaada, kwanisadia kujifunza zaidi kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka makosa yanayoweza kuzuilika.

Ndiyo, napenda asali lakini kwa kiasi kidogo. Nikitumia asali nyingi sana, tumbo langu uanza kuuma na kunisumbua. Kwa hiyo, huwa nachukua kiasi kidogo tu hasa kwenye chai au wakati mwingine kama tiba ya kawaida au pia kwenye mkate. Asali ni tamu na nzuri kiafya lakini kwangu mimi kiasi tu, kiasi ni muhimu.

Tunda ni nalolipenda ni embe, nanasi, lakini pia napenda tufaha. Embe na nanasi unipa ladha tamu na chachu kidogo inayofurahisha na kila pande ugusa ladha yake kwa njia ya kipeke. Tufaha yani apple, napenda kwa sabubu ni laini, tamu kidogo na raisi kula. Kwa pamoja matunda haya, unifurahisha na nisharti wakati wowote wasiku.

Ndiyo, mimi natumia sana mitandao ya kijamii kama vile x, instagram, whatsapp, snapchat. Mara nyingi huwa nashirikiana na wenzangu kuwatia habari mpya au kujiburudisha au kuwasilina na rafiki zangu na familia. Hata hivyo najitahidi kuzingatia muda ili kutochoka au kupoteza muda mwingi pale bila faida.

Ndiyo, napenda sana kucheza michezo ya video. Ninapenda hasaa Need for Speed, Most Wanted. Kwa sababu michezo ya mbio za magari hunifuraisha na kunipa msisimko mkubwa. Pia napenda michezo kama Fortnite na michezo ya kupigana. Kwani hunipa changamoto, mkakati na burudani ya kipeke. Michezo hunifanya nijisikie, furaha na msisimko hata nikiwa nyumbani. Pia napenda michezo kama Call of Duty, GTA na mingine sana.

Ninacharge vifaa vyangu kwa njia tofauti kulingana na kila kimo. Simu yangu ya mkononi naicharge maramoja usiku au marambili kwa siku ikiwa nimeitumia sana. Computer yangu ya ni laptop naicharge wakati wowote ninapoiweka kwenye kazi ili isikose nguvu. Saa yangu yaani smartwatch naicharge maramoja kila wiki mbili kwa sababu betri yake hudumu muda mrefu.

Asubui napenda kunywa kahawa moto na nisaidia kuamka na kunipa nguvu ya kuanza siku au pia naeza kunywa juisi baridi ya matunda kama vile ya maembe au nanasi au ya mchanganyiko wa matunda tofauti kwa sababu ina ladha tamu na naipenda.

Napenda aina tofauti za filamu kulingana na hisia zangu. Napenda filamu za action kwa msisimko wake na mapigano ya kupotea. Napenda komedi kwani hunifuraisha na kunifanya nicheke. Wakati mwengine hasa, nikiwa nimechoka, ama nikiwa na huzuni napenda filamu za Hollywood. Kwa sababu hunipa msisimko wa kipekee na kunifanya nisisimke.

Napendelea kusimamiwa kuliko kusimamia wengine. Hiu hunisaidia kufanya kazi vizuri zaidi nikiwa na mwongozo na mwelekeo wazi. Hii hunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa waliobobea zaidi. Kuboresha ujuzi wangu na kujiamini hatua kwa hatua kazini.

Kila siku najaribu kulala masaa kama hivi saba au nane kwa siku. Kwa kawaida nalala saa tano usiku nikihitaji kwenda kazini huamka saa kumi na mbili asubuhi. Lakini kama sana kazi siku hiyo naamka karibu saa tatuasubuhi ama saa nne asubuhi.

Wakati wa siku ya mvua, mara nyingi hupenda kukaa ndani nikipumzika, kusoma kitabu au kutazama filamu. Napenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utolivu na amani. Nakumbuka siku ya mvua niliofurahi zaidi nilipokuwa nyumbani na familia, tukicheka na kushirikiana bila msongo. Mvua mara nyingine hubadilisha mipango yangu kwa mfano, huondoa mipango ya kwenda nje na kunifanya nishugulikie shughuli nyumbani. Ninavyosikia sauti mvua nahisi utulivu na furaha ndani. Kama kila kitu kiko salama na kimya.

Asubuhi mara nyingi nakula mkate wenye siagi na siagi ya karanga. Yani peanut butter. Hiyo hunipa nishati ya kuanza siku. Wakati mwingine pia hula maandazi. Hasa wakati wakufurahia chakula cha kitamaduni. Au nikiwa na hamu ya kitu kitamu. Hiyo ni njia yangu ya kufurahia asubuhi kwa urahisi na ladha nzuri. Pia wakati mwingine na nunua keki.

Muda wangu wa bure natumia kupumzika na kufanya mambo ninayoyapenda. Mara nyingi, napenda kusoma vitabu, kutazama filamu au kucheza michezo ya video video games. Wakati mwngine pia hupenda kutoka nje, kununua vitu vidogo au kwenda kutembea katika hoteli tofauti tofauti. Inanisaidia kupumzika, kufurahia maisha na kupata nguvu mpya kwa shughuli zinazofuata.